Ndiyo. Ningependa kurudi ujana kwa sababu ulikuwa wakati wa ndoto nyingi, nguvu nyingi na wasiwasi mdogo wa maisha. Ilikuwa kipindi cha kujifunza, kufanya makosa bila hofu kubwa na kufurahia maisha kwa uhuru zaidi. Hata hivyo pia nathamini nilipo sasa kwa sababu ya hekima na uzoefu nilioupata nilipokua.

Wakati wa msongo wa kazi najaribu kupanga kazi zangu vizuri na kuchukua mapumziko mafupi ili kupumzisha mawazo pia napumua kwa kina kusikiliza muziki mtulivu au kutembea kidogo ili kupumzika msongo njia hii unisaidia kurejesha umakini na kuendelea na kazi nikiwa na utulivu zaidi.

Kila siku, natumia usafiri wa umma kama basi au pikipiki kwa sababu ni rahisi na unapatikana kwa urahisi. Njia hii hunisaidia kufika kazini au shuleni kwa wakati bila gharama kubwa. Pia inanipa nafasi ya kuona watu na mazingira tofauti. Wakati wa safari zangu za kila siku, ninapoenda kazini au shughuli zangu ambazo nimezipanga kufanya katika siku hilo.

Ninapenda chai zaidi kuliko kahawa kwa sababu inanipa utulivu na inanifanya nijisikie vizuri bila kunichanganya sana. Chai inanikumbusha nyumbani na nyakati za mapumziko. Hasa ninapo kunywa asubuhi au jioni. Pia, ninafurahia aina mbalimbali za chai kama chai ya maziwa au chai ya tangawizi. Ambazo hunipa nguvu kwa njia ya upole.

Ndiyo, ninapenda kujifunza historia kwa sababu inanisaidia kuelewa maisha ya zamani na jinsi yalivyo athiri dunia ya leo. Historia hunifunza masomo muhimu kuhusu maamuzi ya binadamu, mafanikio na makosa yaliopita. Ninapo jifunza historia nahisi kama nasafiri katika muda wa kupata maarifa yanayo nifanya nifamu vizuri jamii na utamaduni wetu.

Mara nyingi nafua nguo marambili au tatu kwa wiki, kulingana na kiasi cha nguo zilizo kusanyika. Hii inanisaidia kuhakikisha nguo ziko safi na tayari kwa matumizi bila kusababisha msongamano wa nguo chafu. Pia najaribu kupanga kufua kulingana na rangi na aina ya nguo ili kudumisha ubora wa nguo zangu na kuziepuka kuharibika.